Je, umewahi kujiuliza kwa nini kuchaji kifaa chako kwa nidhamu ni muhimu kwa maisha ya kidigitali yenye utulivu? Kwa kawaida, nina chaji kifaa changu mara moja au mara mbili kwa siku kutegemea zinsi ninavyokitumia. Wakati ninatumia kifaa kwa muda mrefu, kama kutazama video, kuandika au kuwasiliana na watu mtandaoni, betri huisha haraka na ninahitaji kuchaji tena mchana. Lakini siku ambazo matumizi ni machache, mara moja tu jioni inatosha. Ninapenda kuhakikisha nachaji kifaa changu kabla ya kulala, ili asubuhi kiwe tayari kwa kazi na mawasiliano mapya. Pia ninajaribu kuepuka kutumia kifaa wakati kinachaji, kwa sababu nataka betri ibaki na afya njema kwa muda mrefu. Kuchaji kwa nidhamu hunisaidia kuepuka msongo wa mawazo na kuhakikisha niko tayari kila wakati kwa majukumu ya siku.

Je, umewahi kujiuliza kwanini watu wanao tufundisha mambo muhimu ubaki mioyoni mwetu kama taa ya kutuongoza maishani? Mtu alianifundisha jambo muhimu zaidi ni mwalimu wangu wa shule ya msingi. Alinifundisha kwamba nidhamu na bidii ndogo za kila siku ujenga mafanikio makubwa baadae. Alikuwa akituambia tusikate tamaa hata tukikosea. Kwa sababu kosa ni ndarasa la kujifunza. Kila mara alisisitiza umuhimu wa kusoma kwa makini na kuuliza maswali. Akitufundisha kwamba maarifa ni nguvu ya kweli. Mbali na masomo. Alinifundisha pia heshima kwa watu na kusaidia wenzetu. Kwa sababu maisha siyo ushindani tu. Mbali pia mshikamano. Mafundisho yake yamekuwa mungozo wa maisha yangu. Na kila ninapokumbuka maneno yake. Na hisi nguvu ya kuendelea mbele bila kuogopa changamoto.

Je, umewai kujiuliza kwanini kuwa na lengo lamda mrefu kazini utupa mwele keo na nguvu ya kuendelea mbele kila siku? Lengo langu lamda mwrefu kazini ni kujenga ujuzi thabiti na kuwa mtaalamu anayeshimika katika taluuma yangu. Ninataka kuendelea kujifunza na kuongeza maarifa mapya ili kila mwaka niwe na hatua ya maendeleo. Pia napenda kufikiria kuhusu nafasi ya uongozi. Kwa sababu kuongoza wengine siyo tujukumu mbali nafasi ya kushirikisha tarifa na kuwasaidia watu kukua. Lengo lingine ni kuakikisha kazi yangu inaleta mchango chanya kwa shirika na jamii. Kwa mfano kuboresha uduma au kuunda suruisho rinarorazisha maisha ya watu. Kwa mda mrefu, natamani kazi yangu iwe daraja la kutimiza ndoto zangu na pia kuwa mfano wanidhamu na bidii kwa wengine. Lengo hii unipa motisha kuamuka kila siku na kufanya kazi kwa moyo na matumaini.

Umewahi kujiuliza kwanini kuanza mradi mpya wakazi ni kama kupanda mbegu ya matumaini na mafanikio? Ninapoanza mradi mpya wakazi. Napenda kuanza kwa kupanga malengo wazi na kuelewa kwanini mradi huo ni muhimu. Hatua ya kwanza ni kukusanya taarifa zote zinazohitajika. Ili nijue mahitaji na matarajio ya mradi. Kisha ninaunda mpango wa hatua kwa hatua. Nikigawa kazi ndogo ndogo ambazo ni rahisi kufuatilia. Ninapenda pia kuzungumza na wenzangu mapema kwa sababu mawasiliano mazuri hujenga mshikamano na hufanya kila mtu ajisikie sehemu ya mradi. Wakati mwingine, ninakutana na changamoto lakini ninajua kwamba maandalizi mazuri na nidhamu usaidia kushinda vikwazo. Mwishowe, kuanza mradi mpya hunipanguvu na msisimko kwa sababu nafasi ya kujifunza, kuboresha ujuzi na kuonyesha ubunifu kazini.

Je, umewahi kujiuliza kwanini kuchagua kuamka na jua au kulala mapema huathiri afya na furaha ya maisha yetu. Napenda kuamka na jua kwa sababu mwanga wa asubuhi hunipa nguvu na matumaini mapya. Wakati jua linapochomoza nahisi kama dunia inaanza upya na kila kitu kina nafasi ya kufanikiwa. Kuamka mapema hunipa muda wa kupanga siku yangu, kufanya mazoezi madogo na kuanza kazi nikiwa na akili safi. Lakini pia kulala mapema ni muhimu kwa sababu mwili unahitaji kupumzika ili uwe na nguvu kesho. Wakati ninapata usingizi wa kutosha nahisi mchangamfu na ninaweza kushughulikia changamoto kwa urahisi. Kwa hivyo kuamka na jua na kulala mapema vyote ni sehemu ya maisha yenye afya na furaha. Vinanisaidia kuwa na nidhamu na kuishi kwa amani na mwili wangu.

Jee, umewai kujiuliza kwanini mitandao ya kijamii inaweza kuwa daraja la kunganisha watu na pia chanzo cha changamoto? Ndiyo, ninatumia mitandao ya kijamii kwa sababu hunisaidia kuwasiriana na marafiki na familia hata wakiwa mbali. Kupitia mitandao, inaweza kushirikiana mawazo, picha na habari mpia kwa uraisi. Pia ni jia kujifunza mambo mapia kwa mfano makala, video za elimu na mitazamo tofauti kutoka kwa watu duniani. Hata hivyo, ninajaribu kutumia kwa kiasi kwa sababu mitandao ya kijamii inaweza kuchukua mda mwingi na wakati mwingine kuleta habali zizizo sahihi. Ninapenda kutumia mitandao kwa jia chanya nikieshimu wengine na kushirikiana mambo ya nayojenga. Kwa hivyo, mitandao ya kijamii ni chombo kizuri cha mawasiriano na elimu, lakini inaitaji ni dhamu na busara ili iwe na manufaa ya kueli.

Umewahi kujiuliza kwanini stadi muhimu kazini ndizo zinatufanya tuwe na mafanikio na heshima ya kweli kwa kazi yangu. Stadi muhimu zaidi ni mawasiliano mazuri kwa sababu bila kueleza mawazo kwa uwazi na kusikiliza wengine kazi haiwezi kufanikiwa. Pia nidhamu na kupanga muda ni stadi muhimu. Kwani majukumu mengi yanahitaji ratiba thabiti na ufuatiliaji wa hatua kwa hatua. Stadi ya kushirikiana na timu ni ya msingi kwa sababu kila mradi unahitaji mshikamano na msaada wa watu wengi. Zaidi ya hayo, ubunifu na uwezo wa kutatua matatizo hufanya kazi iwe na thamani kwa sababu changamoto hazikosekani. Mwishowe, stadi ya kujifunza kwa haraka na kukubali mabadiriko ni muhimu hasa katika dunia ya kisasa yenye teknolojia na maitaji mapya kila siku. Stadi hizi unisaidia situ kufanikisha kazi, bali pia kujenga mustakabali wakitaaluma wenye nguvu na matumaini.

Je, umawahi kujiuliza kwa nini kuhifadhi pesa ni kama kupanda mbegu ya usalama na matumaini ya baadaye. Ninahifadhi pesa kwa kupanga bajeti ya kila mwezi na kuhakikisha natumia tuu kile kilicho muhimu Kila ninapopata kipato. Napenda kuweka sehemu yake kwenye akiba kabla sijaanza kutumia. Hii hunisaidia kujenga nidhamu na kuepuka matumizi yasiyo na mipangilio. Pia ninajaribu kupunguza gharama ndogo ndogo kama kununua vitu visivyo vya lazima kwa sababu mara nyingi ndizo hupoteza pesa bila kujua. Wakati mwingine ninatumia akaunti maalum ya akiba au huduma za benki zinazosaidia kueka pesa salama. Zaidi ya hayo napenda kueka mlengo ya kifedha kama kununua kitu kikubwa au kuekeza. Ili akiba yangu iwe na maana na mwelekeo. Kuhifadhi pesa hunipa amani ya moyo na uhakika kwamba hata nikikubana na changamoto. Nitakuwa na msaada wa kifedha wa kunisaidia kusonga mbele.

Je, umewahi kujiuliza kwanini kuchagua kusoma gazeti au habari mtandaoni huonyesha namna tunavyopenda kupata maarifa? Mimi napendelea kusoma habari mtadaoni kwa sababu ni rahisi na haraka. Kupitia simu au kompyuta, ninaweza kupata taarifa mpya mara moja bila kusubiri gazeti kuchapishwa. Habari, mtandaoni pia hunipa nafasi ya kuchagua mada ninazopenda kama siasa, mchezo, au afya na kusoma kwa undani zaidi. Hata hivyo, gazeti linafaida zake pia. Linanipa utulivu wa kusoma bila usumbufu wa mitandao na mara nyingi lina makala ndefu zenye uchambuzi wa kina. Gazeti pia ni kumbukumbu nzuri kwa sababu naweza kulihifadhi na kulisoma tena baadaye kwa hivyo. Vyote vina nafasi yake, mtandao kwa haraka na urahisi, gazeti kwa utulivu na uchambuzi. Mwishowe, lengo langu ni kupata maarifa na kuelewa dunia vizuri iwe kupitia karatasi au skrini.

Je, umewai kujiuliza kwanini tathmini za kazi ni kama kioo kinacho onyesha safari yako ya ukuwaji na juhudi zako kazini? Ninajihisi tathmini za kazi ni muhimu kwa sababu zinanipa na fasi ya kujua kiwango cha maendeleo yangu na kujifunza zaidi. Wakati ninapopokea mrejesho mzuri na hisi furaha na motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Lakini hata mrejesho wachangamoto unisaidia, kwa sababu unanifundisha maeneo ninayoitaji kuboresha na kunipa mwelekeo wakujipanga upya. Ingawa wakati mwingine tathmini huleta wasiwasi au hofu, ninajua kwamba lengo lake ni kunisaidia kukua na kufikia malengo ya mda mrefu. Pia ni nafasi ya kujenga mawasiliano mazuri na wakubwa au we zangu kwa sababu tunazungumza kwa uwazi kuhusu matarajio na malengo ya pamoja. Mwishowe, tathmini za kazi unifanya nijisikie kama ninakua kitaaluma na binafsi na zinanipa nguvu ya kuendelea mbele bila kukata tamaa.

Jee, umewai kujiuliza kwa nini mda na marafiki ni kama ndawa ya furaha na mshikamano wa maisha. Napenda kufanya mambo raisi lakini yenye maana na marafiki zangu. Mara nyingi tunakutana kwa chakula chapamoja. Tukicheka na kushirikia na andithi za maisha. Wakati mwingine tunapenda kutembea au kufanya michezo mindogo kwa sababu utupa hafya na nguvu mpya. Pia tunafuraiya kutazama vilamu au kusikiliza mziki kwa sababu burudani utufanya tuwe karibu zaidi. Kuna nyakati tunapenda kusafiri kwa siku moja, kuenda mahali pakupumzika na kuona mandhari manzuri. Zaidi yayote, ninapenda mazungumzo ya kina na marafiki kwa sababu unisaidia kujifunza mambo mapya na kuona ndunia kwa mtazamo tofauti. Shugli izi zote unijenga na kunifanya nihisi kwamba urafiki ni zawadi ya dhamani katika maisha.

Umewahi kujiuliza kwa nini kukabiliana na wasiwasi ni kama kujenga daraja la amani ndani ya moyo wako. Wakati ninapohisi wasiwasi, napenda kuanza kwa kupumua kwa kina na taratibu. Kwa sababu pumzi safi hunituliza na kunirudisha katika hali ya utulivu. Mara nyingine ninachagua kutembea kidogo au kufanya mazoezi mandogo. Kwa sababu mwili unapopata nguvu, akili pia hutulia. Kusikiliza mziki wa taratibu au kusoma maandiko yenye kutia moyo hunisaidia kubadili mawazo au kuondoa hofu. Pia ninapenda kuzungumza na rafiki au mtu ninayeamini kwa sababu kushirikiana hisia hufanya mzigo uwe mwepesi. Wakati mwingine ninajipa muda wakutafakari au kuandika mawazo yangu ilikuyaweka wazi na kuyatazama kwa mtazamo mpya. Hatua hizo ndogo hunisaidia kukabiliana na wasiwasi na kugeuza hali hiyo kuwa nafasi ya kujifunza na kukua.

Je, umewai kujuliza kwanini kuwakaribisha wafanya kazi wapia kwa moyo wa ukarimu ni hatua ya kwanza ya mshikamano na mafanikio kazini? Ninapo wakaribisha wafanya kazi wapia. Napenda kuwanza kwa kuakaribisha kwa maneno ya eshma na kuafanya wajisikie sehemu ya timu mara moja. Kisha ninawaonyesha mazingira ya kazi ili wajue maali pakupata msaada na rasrimari wanazoitaji. Ninapenda pia kuatambulisha kwa wenzangu kwa sababu urafiki wa mapema uondowa, hofu na kujenga mshikamano. Mara nyingine tunapanga kikao kindogo cha mazungumzo au chakula cha pamoja. Hili wafanya kazi wapia wajisikie nyumbani na wapate nafasi ya kuuliza maswali. Zaidi ya hayo, ninawapa mungozo wakazi na malengo ya timu hili wajue mwelekeo na wajibu wao. Kuwakaribisha kwa moyo wa ukarimu, hunisaidia kujenga mazingira yenyefuraha na mshikamano na ufanya kila mtu ajisikia kuwa sehemu ya familia ya kazi.

Umewahi kujiuliza kwa nini chakula tunachokipenda zaidi wa sehemu ya utambulisho na furaha yetu ya kila siku? Chakula ninachokipenda zaidi ni wali na samaki. Kwa sababu hunipa ladha ya asili na kumbukumbu za nyumbani. Wali ni chakula cha msingi kinachonipa nguvu na samaki huongeza ladha safi na afya kwa mwili. Ninapokula mlo huo nahisi nipo karibu na utamaduni na familia yangu. Kwa sababu mara nyingi huliwa pamoja na mazungumzo ya furaha. Pia napenda matunda kama maembe na mandizi. Kwa sababu ni tamu na hunipa nguvu ya haraka. Chakula ninachokipenda siyo tu ladha. Bali ni ishara ya mshikamano. Afya na furaha ya maisha. Kila kipande hunikumbusha kwamba kula ni zaidi ya kushiba. Ni kusherehekea maisha na watu tunaowapenda.

Umewai kujiuliza kwa nini kustarehe ni kama kupumua upya na kujipa nafasi ya kuishi kwa furaha? Wakati ninapotaka kustarehe, napenda kusikiliza muziki wa taratibu au kitamaduni. Kwa sababu hunituliza na kunipeleka mbali na mawazo ya kazi. Mara nyingine ninachagua kutembea nje nikifurahia hewa safi na mandhari ya asili. Kwa sababu hutuliza akili na kunipa nguvu mpya. Pia napenda kusoma vitabu au makala zenye kutia moyo kwa sababu hunijenga na kunipa mtazamo chanya wa maisha. Wakati mwingine kustarehe, kuna maanisha kukaa kimya na kutafakari, nikijipa nafasi ya kuunganisha mawazo na ndoto zangu. Zaidi ya hayo, kupumzika na marafiki au familia kwa mazungumzo ya furaha, hunifanya nihisi, mshikamano na upendo. Kustarehe kwangu ni zaidi ya kupumzika, ni kujipa nafasi ya kujenga amani, ya ndani na furaha ya kweli.

Je, umewahi kujiuliza kwanini jua kali hutufundisha kutafuta njia za kustarehe na kulinda afya yetu? Wakati wa jua kali, napenda kukaa sehemu yenye kivuli na kunywa maji baridi ili mwili ubaki na nguvu. Mara nyingine ninapendelea kutembea taratibu au kukaa bustanini nikifurahia upepo, kwa sababu husaidia kupunguza joto. Pia napenda kula matunda yenye maji mengi kama tikiti au machungwa kwa sababu hunipa ubaridi na afya Wakati mwingine kustarehe ndani ya nyumba nikisoma au kusikiliza mziki ni njia nzuri ya kuepuka jua kali. Zaidi ya hayo, ninapenda kutumia muda huu kama nafasi ya kupumzika na kutafakari Nikijipa nguvu mpya kwa siku inayofuata. Kwa hivyo, jua kali siyo kikwazo bali ni kumbusho la kutunza mwili na kuishi kwa hekima.

Umewai kujiuliza kwa nini kusherekea siku ya kuzaliwa ni kama kusherekea safari ya maisha na matumaini mapya? Ninapo sherekea siku yangu ya kuzaliwa. Napenda kuanza kwa kushukuru kwa mwaka uliopita na kujiwekea malengo mapya. Mara nyingi ninasherekea kwa chakula cha pamoja na familia na marafiki. Tukicheka na kushirikiana furaha. Wakati mwingine napenda kufanya sherehe ndogo yenye mziki na michezo kwa sababu inajenga mshikamano na kumbukumbu nzuri. Pia napenda kupokea na kutoa zawadi kwa sababu zawadi ni ishara ya upendo na heshima. Zaidi ya yote, siku ya kuzaliwa ni nafasi ya kutafakali safari ya maisha, kushukuru kwa baraka na kuanza mwaka mpya kwa matumaini na nguvu mpia.

Je, umewahi kujiuliza kwa nini tukio muhimu maishani ni kama alama ya safari ya ukuwaji na matumaini mapya? Tukio muhimu katika maisha yangu ni pale ninapofanikiwa kufikia lengo kubwa niliokua nikipigania kwa muda mrefu. Huwa ni wakati wa furaha na shukrani kwa sababu unanikumbusha kwamba juhudi na uvumilivu havipotei bure. Tukio kama kuhitimu masomo. Kupata kazi mpya au kushinda changamoto kubwa hunifanya nijisikie nimekua na nimepiga atua. Pia ni nafasi ya kusherehekea pamoja na familia na marafiki kwa sababu mafanikio ya kweli huwa matamu zaidi ya kushirikishwa. Zaidi ya yote, tukio muhimu maishani hunipa nguvu ya kuendelea mbele, kunifundisha nidhamu na kunikumbusha kwamba maishani safari yenye hatua za kujenga na kusherehekea.

Je, umewahi kujiuliza kwa nini motisha kazini ni kama mwanga unaotuongoza kufikia ndoto zetu? Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya juhudi zangu yakileta mabadiliko chanya. Ninapojua kwamba kazi yangu inasaidia timu au jamii nahisi furaha na nguvu ya kuendelea. Pia malengo ya binafsi hunipa msukumo kama kujifunza study mpya au kufanikisha mradi mkubwa. Mrejesho mkubwa kutoka kwa wakubwa na wenzangu hunijenga na kunifanya nijisikie kudhaminiwa. Zaidi ya hayo, mshikamano wa timu na urafiki kazini hufanya kazi iwe nyepesi na yenye maana. Mwishowi, motisha yangu hutokana na ndoto ya kujenga maisha bora na kuwacha alama ya dhamani kwa wengine.

Umewahi kujiuliza kwanini mabadiliko kazini ni kama upepo mpya unaotufundisha kubadilika na kukua. Ninaposhambulia mabadiliko kazini. Napenda kuanza kwa kuyakubali kwa mtazamo chanya. Nikijua kwamba kila mabadiliko huleta nafasi ya kujifunza. Ninajipa muda wa kuelewa sababu za mabadiliko na faida zake. Ili nisiaone kama tishio bali kama fursa. Pia ninapanga mikakati midogo ya kukabiliana nayo hatua kwa hatua kwa sababu mabadiliko makubwa ya kishugulikiwa kidogo kidogo huwa rahisi zaidi. Ninashirikiana na wenzangu kwa sababu mshikamano wa timu hufanya mabadiliko yawe nyepesi na yenye mafanikio. Zaidi ya hayo, ninajitahidi kua na moyo wa uvumilivu na kujifunza staili mpya zinazohitajika. Ili niwe tayari kwa hari mpya. Kwa hivyo, kushambulia mabadiliko kazini kwangu ni kuchukua nafasi ya kukua, kujenga nidhamu na kuimarisha mshikamano wa kazi.

Je, umawahi kujiuliza kwanini mwanga tunauchagua huadhiri hisia na tija yetu kila siku? Mimi napendelea mwanga wakati, kwa sababu hunipa utulivu na mazingira mazuri ya kufanya kazi bila kuchoka macho. Mwanga mkali mara nyingine husaidia kuamsha nguvu na kuleta msisimko, lakini unaeza kuchosha na kuleta usumbufu wakuona. Mwanga wakati hunifanya nihisi nipo katika hali ya usawa, si giza sana, si mkali sana, na hufaa kwa kusoma, kuandika au kuzungumza na watu bila shinikizo. Pia hutoa hisia ya kustarehe na mshikamano. Kana kwamba unakaa mahali pa kupumzika, huku ukiendelea kua makini. Kwa hivyo, mwanga wakati kwangu ni chaguo bora kwa maisha ya kila siku na kazi yanye utulivu.